Kila siku huwa na utaratibu wangu wa kahawa au chai, unanisaidia kuanza siku kwa utulivu. Mara nyingi hunywa chai ya asubuhi, hasa chai ya rangi yawe maziwa kwa sababu hunipa joto na faraja kabla ya kuanza shughuli za siku. Wakati mwingine, nikiwa nahitaji umakini zaidi, huchagua kahawa, hasa katikati ya asubuhi. Utaratibu huu hunisaidia kuamka kikamilifu, kupanga mawazo na kujiandaa kisaikolojia kukaza siku. Na pia hunipa muda mfupi wa kupumzika na kujitathmini kabla ya kuendelea na majukumu mengine.

Napenda kucheza michezo ya video hasa kwa ajili ya burudani na kupumzika baada ya shughuli za siku. Michezo ya video hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo, kuboresha umakini na maamuzi ya haraka. Na wakati mwingine, hunipa nafasi ya kushirikiana na marafiki mtandaoni. Hata hivyo, hujitahidi kuthibiti muda ninaotumia, ili michezo isingiliane majukumu muhimu ya kazi na maisha ya kila siku.

Mara nyingi, napenda kutumia wakati na familia yangu kwa shughuli zinazojenga uhusiano na furaha pamoja. Kwa mfano, tunapenda kula pamoja chakula cha jioni, kuzungumuza kuhusu siku yetu na kucheka pamoja. Pia, tunapenda kutazama sinema au tamasha wa television kwa pamoja. Jambo linalofanya tufurahi na kuondoa msongo wa maazo. Wakati mwingine, tunapenda kutembea au kuenda picnic katika maeneo tulivu. Jambo ambalo linasaidia kuunganisha na pia kufurahia asili. Kwa kifupi, wakati wa familia ni kwa ajili ya mazungumuzo, furaha, kuimarisha, uhusiano jambo linalonifanya nisikie salama na kuunganishwa na wapendwa wangu.

Mimi napendelea kipindi cha television kinachojumuisha documentary za maisha halisi na filamu za kijamii. Hasa zile zinazoonyesha changamoto na mafanikio ya watu katika jamii mbalimbali napenda hizi kwa sababu zinanipa uelewa wa kina wa maisha ya wengine. Zinanifundisha maadili na pia kuniacha nikijihusisha kihisia na hadithi husika. Kwa mfano, kipindi kinacholenga ushirikiano wa jamii, maendeleo ya watu wa kawaida, au changamoto za jamii, humfanya mtazamaji kuwa na ufahamu mzuri na kushirikiana kimasomaso na hisia. Napenda pia vipindi vinavyonyesha hadithi za kweli na mafanikio ya kibinafsi. Kwani hunitia motisha na hutoa mwanga juu ya jinsi changamoto zinavyoweza kushughulikiwa.

Mara nyingi, wikiendi napenda kutumia muda angu kwa njia zinazongeza faraja na kupumzika. Kwa kawaida, ninaanza kwa kupumzika na familia, tukizungumza, kucheka, au kushirikiana katika shughuli mbali mbali. Baada ya hapo, napenda kutazama filamu au video mtandaoni. Jambo, linalonifurahisha kwa kunisaidia kupunguza msongo wa kazi za wiki nzima. Pia mara nyingi, ninaandika au kusoma. Sasa kile, kinachuongeza ujuzi wangu au kunifurahisha kiakademia. Mara nyingine napenda kutembea au kufanya mazoezi madogo. Jambo linaloniongezea afya na nguvu kwa mweli. Wikendi pia, ni wakati mzuri wa kupanga wiki ijayo, na kupanga kazi, malengo na muda ya familia. Kwa kifupi, wikendi kwangu ni mchanganiko wa kupumzika, kujifunza, burudani na maandalizi ya siku zijazo. Yote ni kujitunza kiakili, kisaikolojia na kimwili.